Ndiyo, ninapopata nafasi ama wakati sina kazi la kufanya. Mimi huwa napenda sana kuingia mtandaoni kwanza ule mtandao wa twitter ambao ndio unaitwa X ndio napenda kuchukua maoni sana naweza kama niko na shida naweza uliza kwenye mitandao wananchi kuchangia na kuniambia suluhisho. Asanti.